Kumbu kumbu ambayo ninayo ambayo ni mzuri sana shuleni ni wakati ambapo nilikuwa katika kidato cha pili katika shule ya upili hapa ndipo niliweza kuchaguliwa kuwa kinara wa mazingira. Hili ni jambo ambalo lilinifurahisha sana kwa sababu lilinipea uongozi katika shule ile nikawa nasimamia wale wanafunzi wengine katika kuhakikisha kwamba mazingira ya shule yote ni safi Pia jambo ambalo lilinifurahisha sana ni wakati nikiwa kidato cha tatu ambapo nilikuwa nimefaulu katika mtihani wangu na nikawa mmoja wa wale ambao walikuwa wameongoza katika hicho kidato cha tatu na tukapewa zawadi. Hilo hayo ni mambo mawili ambayo ni kumbu kumbu mzuri sana ambazo niko nazo katika shule yangu ya upili. Jambo lingine ambalo nafurahia sana ni wakati nikiwa kidato cha nne ambapo pia nilifaulu katika mitihani yangu na tukapewa zawadi nyingi pale shuleni na pia tukasherehekea pale shuleni yale matokeo mazuri. Kisha tukawa na sherehea ya kuwaaga walimu pamoja na wanafunzi wenzetu Hilo ni jambo ambalo nalikumbuka vizuri ni moja wa miongoni wa mambo ambayo nafurahia sana nikiyakumbuka pale shuleni.